Mimi napendelea chakula kisicho na mafuta mengi. Hii ni kwa sababu chakula chenye mafuta mengi mara nyingi si kizuri kwa afya ya mwili wa muda mrefu. Chakula kisicho na mafuta kinasaidia kudumisha uzito mzuri hupunguza hatari ya magonjwa kama vile shinikizo la damu, sukari na magonjwa wa moyo.

Ndio, nimewahi nunua tikiti za tukio. Mara nyingi ninapenda kuhudhuria matukio kama michezo au hafla za kijamii. Kununua tikiti hizi, kunanisaidia kuhakikisha nina nafasi ya kuingia na kufurahia tukio hilo bila tatizo. Zaidi ya hayo, kushiriki kwenye matukio ya aina hizi, kunanifanya nijisikie sehemu ya jamii, kunipanua mtandao wa marafiki na kuniletea burudani muhimu baada ya kazi au masomo.

Muziki ninao upenda ni hip-hop. Napenda hip-hop kwa sababu ni muziki unao onyesha hisia, hadithi na changamoto za maisha kwa njia ya maneno yenye nguvu na midundo ya kuvutia. Wimbo wa hip-hop unaweza kutoa msukumo, kunifundisha mambo mapya na kuniachia nishati ya kufanya kazi au kucheza. Zaidi ya hayo, ni njia ya kujieleza kuonyesha utamaduni wa mtaani na kuunganisha vijana kutoka sehemu tofauti. Hata hivyo, napenda pia kusikiliza hip hop yenye ujumbe chanya na wenye maadili. Kwani husaidia kuhamasisha maisha bora. Kwa hivyo muziki wa hip hop ni burudani, msukumo na sehemu ya mtindo wangu wa maisha. Bendi, mtu anayeimba hip hop ninaye mkumbuka ni Pop Smoke.

Ndio, nimewahi kujaribu baadhi ya chakula, vyakula, vya kigeni ya nimepata uzoefu mzuri. Kwa mfano, nimejaribu pizza, baga na sushi, na ambazo si za asili ya hapa nchini. Chakula hiki kimenifundisha ladha tofauti, binu za kupika za kipeke na utamaduni wa nchi nyingine.

Kwangu mimi, mimi hupenda kuamka ama mimi ni mtu wa kuamka mapema zaidi ili, niweze kumaliza kazi zangu kabla ya muda kuenda sana wakati wa usiku ndio niweze kupata masaa ya kupumzika vyema na niamke siku inayofuata mapema. Kwa hivyo, mimi ni mtu wa kuamka mapema asubuhi kwa kuwa asubuhi hunipa utulivu wa akili, hewa safi na muda mzuri wa kupanga siku yangu wakati huo.

Mzazi wangu ndiye aliyenifundisha jambo la muhimu sana katika maisha yangu. Alinifundisha umuimu wa bidii, uaminifu na heshima kwa wengine. Kila somo alil nifundisha, halikuwa tu la nadharia. Bali pia lilihusisha mifano halisi ya maisha ya kila siku. Kupitia mafundisho yake, nimejifunza jinsi ya kukabiliana na changamoto, kufanya maamuzi sahihi na kudhamini fursa ndogo ndogo zinazo kuja kwenye maisha. Hii imeniwazia na kunisaidia kuwa mtu mwenye nidhamu na muangalifu katika kila ninayo piga.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto. Kuoga kwa maji moto, kunanifanya nijisikia kupumzika, kunatoa nafuu kwa misuli iliyochoka, na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku yenye shughuli nyingi. Napenda pia, kwani hunifanya nijisikie safi na kuondoa uchovu wa mwili. Mara nyingi, nikipata nafasi, ujumuisha sabuni au mafuta ya kupamba harufu nzuri, ambayo hunipa furaha zaidi.